Mimi fire nilisema hapo awali nimefuga wanyama wengi hapa nyumbani kwa poma yangu nimefuga kama ngombe kuku. Niko na mbusi niko na kondoo wote lakini munyama ambaye napenda sana ni kuwa niko na umbwa ambaye nimefuga ambaye ananichungia poma umbwa wangu nawapenda sana na huwa nawapea chakura pia nawatunsa visuri.

Mimi naeza sema si shabiki wa kahawa ama chai sipendi sana hizo vinywaji viwili lakini mimi huwa ni shabiki wa uji sana. Lakini pia kwa kuwa swali umeuliza linazingatia chai ama kahawa naeza sema napenda kahawa sana kahawa ndio nayopenda na naipenda kuitumia masaa ya jioni. Na kwa kuwa sipendi chai kwa sababu huwa sipendi kutumia maziwa. Kwa hivyo.

Ndiyo mimi napenda sana kuchesa na watoto kwa sababu mimi kipinafsi mimi ni musasi mimi ni papa niko na mutoto mmoja. Musichana na napenda sana kuchesa na yeye na pia napenda kuchesa na watoto wengine sana. Kwa sababu watoto wanaesa kupea furaha na pia watoto ni wasuri ni visuri kuchesa na wao.

Mimi nalipenda somo la fizikia, fizikia ni somo nalipenda sana kwa sababu huwa linanifunza mambo mingi kama teknolojia. Vile ambavyo vitu mingi za kimaisha zinafo, zinavyofanya kazi. Kama vile teknolojia inavyotumika kwa kisayansi, kwa magari so napenda sana somo la fizikia.

Timu za mbali huwa tunapanga kazi na wao tunapanga kazi kwa kutumia teknolojia ya kisasa tunaeza tumia simu za rununu. Tunapanga kazi tunawasiliana na mwenye anayesimamia hiyo timu ya mbali tunapanga kasi. Tunaeza kupanga kazi na kuwasiliana kutumia simu ama teknolojia ya kisasa. Na kwa kufanya hivo kazi inaendelea sambamba. Kwa hivyo.

Mimi siku ya kuzaliwa huwa naita marafiki wangu tunakuja pamoja na familia yangu. Tunafanya kasherehe kidogo tunapika chakula tunakula tunafurahia na pia nashukuru wazazi wangu kwa kunileta hii dunia na kitu ya maana sana nashukuru mungu hiyo siku kwa kuwa ni yeye alinifanya nikakuwa nimezaliwa hiyo siku.

Katika chamia yangu, huwa nashiriki kwa njia mbali mbali, tunasaidiana changa likitokea ama mtu akiwa na shughuli yeyote uwa tunasaidiana. Kivyangu mimi uwa nashiriki na saidia wambao hawachiwesi. Tunasaidia kufanya shuguhli mbali mbali na tunaenderea kuchinuwana kama jamii.

Mimi kwa kuwa naweza sema sipendi kusoma gaseti ila nazingatia habari mtandaoni. Ukiangalia habari mtandaoni ni rahisi kuipata kwa sababu mtu uko na simu ama televisheni. Lakini ukisema ni gazeti kitambo mtu aende kwa soko ukaende kutafuta gazeti unaona inachukua wakati mwingi. 'So' huwa napenda habari mtandaoni.

Mimi napenda kusoma vitabu vya aina ambavzo zimeandikwa. Aina ya vile maisha huwa inaendelea vile dunia huwa inasonga. Na sana sana vitabu ambazo zinaongelea kuhusu pesa kuhusu vile mtu anaweza tumia pesa vile mtu anajipanga kutumia pesa zake vile mtu unaweza jipanga kimaisha napenda sana kusoma hizo vitabu zenye zinaongelea maisha.

Ndiyo mimi nimewahi kufuga mnyama na hadi waleo niko na wanyama nimefuga niko na kuku niko na ng'ombe niko na kondoo niko na mbwa niko na wanyama nimefuga nyumbani kwa boma yangu na napenda kufuga wanyama sana kwa sababu wanyama ni wazuri na pia wanaweza kusaidia kupata vitu kama maziwa soo ndiyo kuna wanyama nimefuga. Kwa hivyo.

Mimi nikiwa na mugogoro na mtu uwa nachalipu kutulia kutulisa. Mawaso yangu irudi chini ili tuweza kuerewana tuweze kuongea tuchue shida iko wapi. Mimi nikiwa na mugogoro wa mtu uwa siendi chuu sikui ule mtu wa kukombana uwa natulia nanyamasa na nachalipu kutafuta surwisho ili tuweze kuerewana tuone shida iko wapi.

Mimi huwa natumia mtandao wa facebooku ama youtubeu kuangalia video mbali mbali na huu pia kuna zile mitandao natumia kutazama video kama za mpira kama za kutizama sinema hizo pia huwa natumia lakini sana sana natumia mitandaoni ya facebooku na youtubeu.

Siku kuu tuseme kwa mfano kama siku ya krisimasi huwa nasherekea kwa kuita marafiki tunakuja pamoja na familia. Tunanunua chakura tunapika tunasherekea pamoja tunasema kira mtu siku yake imekuaje maisha imekuaje. Na kitu ya maana sana tunashukuru mungu kwa kuwa ametuwesesha kufika iyo siku kuu.

Makosa ikitokea katika sehemu yangu ya kazi hywa najaribu kutafuta mwenye amesababisha hiyo makosa. Kama ni watu wawili ambayo wamekorofishana ama kuna shughuli ambayo imetokea tunajaripu kuongea tusuluhishe tujue sababu ambayo imefanya hiyo kosa ifanyike. Na tunatafuta jipu sahihi kwa kusuluhisha hiyo kosa.

Mimi sina shida na kusimamia ama kusimamiwa kwa sababu kasini maali ambapo nafanya kazi. Uwa kuna kikundi cha watu ambao wanasimamia na napenda sana kuwasimamia chuu pia wanapenda sana kusimamiwa na mimi. Na pia mimi kuna mwenye ananisimamia mwenye ananipea mwelekeo na huwa anapenda sana nikisimamiwa hakuna shida hapo.

Kila asubuhi ambapo naamka, kitu yangu ya kwanza kufanya ni kushukuru Mungu kwa kuwa amenilinda usiku hadi nimeona hiyo siku ingine nina afya njema. Kitu ya pili ni kufanya mazoezi kidogo kuchangamsha mwili kusoma kakitabu ukurasa mbili tatu kutayarisha chakula cha asubuhi na kuoga. Kujipanga na kuanza siku yangu.